Mimi napenda kuchora tangu ututoni wangu. Ninapenda kuchora kwa sababu inanisaidia kueleza mawazo yangu kwa picha. Wakati mwingine, napaka rangi pia kwa sababu napenda kuona mchanganyiko wa rangi tofauti. Kuchora na kupaka rangi hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha moyoni.

Mimi hupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kitambaa ninapokwenda sokoni au dukani. Pia, mimi hujaribu kununua bidhaa ambazo hazina vifungashio vya plastiki na badala yake hutumia chupa za kioo au vyombo vinavyoweza kutumika tena. Ninahamasisha marafiki na familia yangu kufanya vivyo hivyo kwa sababu ni muhimu kulinda mazingira yetu na kupunguza uchafuzi wa bahari na ardhi.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni piramidi za misri kwa sababu ni moja wapo ya maajabu makubwa ya dunia na zina historia ndefu sana kuhusu wafalme wa kale wa misri. Ningependa kujifunza zaidi kuhusu jinsi zilivyojenga bila teknolojia ya kisasa na kuona mandiko ya kale yaliyohifadhiwa kwenye kuta zake. Pia, ningependa kutembelea makumbusho ya Cairo ili kuelewa vizuri utamaduni wa wamisri wa zamani na maisha yao ya kila siku.

Tabia ambayo inanikera sana ni watu wa kusema uongo. Wakati mtu ananidanganya, ninahisi kama hana heshima na si mwaminifu. Pia sipendi watu wanaopenda kusengenya wengine kwa sababu hiyo huleta chuki na migogoro isiwe ya lazima. Mimi hupenda kuwa karibu na watu wakweli, waaminifu, na wanaosema ukweli hata kama ni uchungu. Uaaminifu ni msingi wa urafiki na mahusiano mazuri katika dunia.

Jambo kosa linapofanyika kazini, jambo la kwanza mimi hufanya huwa kuwa na kubali kosa langu bila kujitetea. Kisha mimi hujaribu kuelewa chanzo cha kosa hilo ili nisirudie tena. Napenda kujifunza kutoka kwa wenzangu au msa msimamizi wangu kuhusu njia bora za kuboresha kazi yangu. Pia, mimi huandika mafunzo niliyopata ili niwe makini zaidi siku zijazo. Kw ngu makosa ni sehemu ya kujifunza na kukuza ufanisi kazini.

Laa, hapana. Siishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa katika mji mdogo unaoitwa nakuru. Lakini sasa ninaishi Nairobi kwa sababu ya kazi. Nilihamia Nairobi miaka michache iliopita kutafuta fursa bora za ajira na maisha mazuri. Hata hivyo, bado napenda kurudi nyumbani mara kwa mara kutembelea familia na wazazi wangu. Mahali nilipozaliwa pana utulivu na kumbukumbu nyingi nzuri za utotoni.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya maembe. Napenda ladha yake tamu na harafu yake nzuri hasa inapokuwa imetengenezwa kwa matunda halisi. Wakati wa joto, juisi ya maembe hunifanya nijisikie vizuri na kunipa nguvu. Wakati mwingine, napenda kunywa pia kunywa maji baridi kwa sababu ni afya zaidi na husaidia mwili kubaki na unyevu. Kwa ujumla, napenda vinywaji vya asili kuliko vyenye sukari nyingi.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa programu za kompyuta. Hasa katika kutengeneza tovuti na programu za simu. Nimevutiwa na teknolojia hii kwa muda mrefu na naamini ujuzi huu. Unaweza kunisaidia kupata kazi nzuri na pia kuanzisha biashara yangu mwenyewe mtandaoni. Sijawai kujifunza rasmi lakini nimekuwa nikitazama video za mafunzo mtandaoni. Napanga kujiunga na kozi ya mtandaoni hivi karibuni ili kuongeza uwelewaji wangu na kufanya mazoezi zaidi kwa vitendo.

Mimi ufanya marafiki wapya kwa kuwa mchangamfu na mwenye heshima ninapokutana na watu wapya. Napenda kuanza mazungunzo kwa mambo madogo madogo kama kazi, masomo au mambo ya kawaida ili kuvunja ukimia. Pia, mimi uskiliza kwa makini na kuonyesha niya ya kweli kujua zaidi kuhusu mtu huyo. Ninapokuwa kazini au kwenye shuguli za kijamii, mimi ujaribu kushirikiana na wengine kwa njia ya kirafiki. Kwa kufanya vile, huwa rahisi kujenga uhusiano mzuri na marafiki wapya.

Wakati wafuraha, mimi hujifurahisha kwa kusikiliza mziki ninaupenda na kucheza kidogo ili kuondoa mawazo. Pia napenda kutazama filamu au vipindi vya vichekesho, vinavyo nifanya nicheke. Wakati mwingine, mimi hutoka na marafiki kuenda kula au kutembea sehemu tulivu kama, ufukweni. Napenda pia kutumia muda na familia yangu kwa mazungumzo na michezo midogo. Hiyo hunisaidia kufurahia maisha na kuhisi amani moyoni.

Baada ya siku ndefu mimi hupumzika kwa kusikiliza mziki laini au kutazama filamu ni nayoipenda. Wakati mwingine napenda kutembea kidogo nje ili kupunga hewa safi na kupunguza uchovu. Pia napenda kuoga maji ya baridi kwa sababu hunifanya nijisikie mwepesi na kutuliza akili. Baada ya hapo mimi hula chakula chepesi na kutumia muda mdogo kwenye simu kabla ya kulala. Hivyo ndivyo ninavyopata utulivu baada ya siku yenye shughuli nyingi.

Ujuzi ninaoitaji kuimarisha ni ujuzi wa muwasiliano hasa katika kuzungumza mbele ya watu wengi. Wakati mwingine ninapokuwa kwenye mikutano au mawasilisho, huwa nahisi wasiwasi kidogo. Napanga kufanya mazoezi zaidi ya kuzungumza hadharani na kushiriki katika mijadala ilikuongeza ujasiri wangu. Pia, nataka kuboresha ujuzi wangu wa kupanga muda vizuri ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kuchelewa. Hiyo itanisaidia sana katika kazi na maisha yangu ya kila siku.

Katika timu yangu, ninahimiza ushirikiano kwa kuwakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa na kusikilizwa. Napenda kuanzisha mazungumzo ya wazi ambapo kila mwana kundi anaweza kutuwa maoni yake bila uoga. Pia, ninahakikisha tunagawana majukumu kwa usawa ili kila mtu awe na nafasi ya kuchangia. Ninapenda pia kupongeza juhudi za wenzangu ili kuongeza motisha. Kwa kufanya hivyo, timu inakuwa na umoja, mawasiliano bora na matokeo mazuri zaidi kazini.

Usiku kabla ya kulala, mimi hupenda kuandaa mambo yangu ya kesho kama nguo na ratiba ya kazi. Baada ya hapo, mimi huoga maji ya baridi ili kuupumzisha mwili wangu. Kisha mimi hukaa kitandani nikisoma au kusikiliza muziki wa taratibu ili kutuliza akili. Wakati mwingine, mimi huomba sala fupi fupi kumshukuru mola kwa siku iliopita. Baada ya hapo, mimi huzima taa na kulala mapema ili nipata usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu asubuhi ifuatayo.

Kabla mkutano uanze, mimi huandaa nyaraka zote muhimu kama ripoti au maelezo nitakayohitaji kujadili. Pia, mimi huakikisha nimeelewa ajenda ya mkutano ili nijue mambo ya msingi yatakayozungomziwa. Napenda kufika mapema ili kujiweka sawa na kuhakikisha vifa kama komputa au mawasiliano ya mtandaoni vinafanya kazi vizuri. Kabla ya kuanza, mimi huandika videkezo vifupi vifupi vya hoja zangu ili nisisahau kitu chochote muhimu. Hiyo hunisaidia kuwa tayari na kujiamini wakati wa mkutano.

Mimi huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku. Hasa subuhi kabla sijaanza kazi na tena jioni kabla ya kulala. Napenda kuhakikisha sijakosa ujumbe wowote muhimu kutoka kazini au kwa wateja wangu. Wakati mwingine, mimi huangalia pia mchana ikiwa natarajia tarifa maalumu. Barua pepe ni njia muhimu sana ya mawasiliano. Kwa hivyo, ninajaribu kuwa makini kila siku. Hata hivyo, mimi hujiepusha na kuangalia mara nyingi sana ili nisiwe na usumbufu kazini.

Mimi napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni bora kwa afya na husaidia kuepuka magonjwa kama shinikizo la damu na unene kupita kiasi. Napenda kula vyakula vilivyochemshwa au kuokwa badala ya kukaanga. Hata hivyo, wakati mwingine mimi hupenda chakula chenye mafuta kidogo kama samaki au chipsi nikitaka kujifurahisha. Najaribu kuweka uwiano mzuri kati ya afya na ladha ili nisiwe na madhara mwilini.

Kumbu kumbu mzuri nilionayo kutoka utotoni mwangu ni wakatui tulikuwa tunacheza michezo ya jadi na marafiki kijijini. Tulipenda kucheza rede, kuruka kamba na kukimbizana jioni bada ya shule. Wazazi wetu walikuwa wakituita kula chakula cha jioni na sisi tulikuwa bado tunacheka na kukimbia. Pia na kumbuka tulipokuwa tukienda kufuwa samaki mtoni na baba yangu ilikuwa furaha kubwa sana. Hizo ndizo kumbukumbu ambazo kila nikizikumbuka hunifanya nitabasamu mwenyewe.

Mimi napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaonipa furaha na kunifanya niwe na afya njema. Kila wikendi mimi hucheza na marafiki zangu katika uwanja wa karibu. Napenda jisi mchezo huu unavyohitaji ushirikiano na mawasiliano kati ya wachezaji wa timu moja. Pia husaidia kupunguza msongamano wa mawazo baada ya wiki yenye shuguli nyingi. Wakati mwingine, mimi huangalia mechi kubwa ili kujifunza mbinu mpya za kucheza vizuri zaidi.

Laa, sijawahi kufanya yoga. Lakini, kuna rafiki yangu nilimuona akifanya yoga. Mazoezi yale ya kupumua na kunyosha mwili niliona kama yalimsaidia kupunguza uchovu na msongo wa mawazo. Wakati mwingine alijiunga na video za mtandaoni ili kujifunza mbinu mpya za kufanya yoga.

Mimi napenda kula mboga za majani kama sukumawiki, spinachi na kabichi kwa sababu zina afia na zina virutubisho vingi. Napenda jinsi zinavyo pikwa kwa kitungu, nyanya na mafuta kidogo. Pia, napenda mboga za marago kwa sababu hunipa nguvu na hunifanya nishibe kwa muda mrefu. Wakati mwingine, napenda kuchanganya mboga na wali au ugali ili kupata chakula kamili. Kula mboga kila siku hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu.

Sera ninayoiona muhimu zaidi katika kampuni ni sera ya uwazi na mawasiliano mazuri kati ya wafanyikazi na uongozi. Wakati kampuni ina uwazi kuhusu maamuzi na malengo yake, wafanyikazi huishi kuthaminiwa na kuamini taasisi yao. Pia, sera ya usawa na kuheshimiana ni muhimu sana kwa sababu hujenga mazingira mazuri ya kazi. Ninapenda sera ya mafunzo endelevu ambayo huwasaidia wafanyikazi kukuza ujuzi wao na kuongeza tija kazini.

Mwandishi ninayompenda zaidi ni ngugi wa thiongo kwa sababu aliandika vitabu vinavyoelezea maisha halisi ya wafrika na changamoto zao. Napenda jinsi anavyotumia lugha ya kiswahili na kingereza kueleza maswaala ya kijamii na kisasa kwa ufasa. Vitabu vyake kama decolonizing the mind na njamba nene vime nifundisha umuhimu wa utamaduni na uhuru wa mawazo. Pia napenda wandishi wengine wakiafrika kama Shaban Robert, kwa mandiko yake yenye hekima na maadili.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika elimu na afya ndani ya jamii. Elimu bora itasaidia vijana kupata ujuzi wa kisasa na kujiajiri badala ya kutegemea ajira pekee. Pia ningependa kuona huduma za afya zikiboreshwa ili kila mtu aweze kupata matibabu kwa gharama nafuu. Maendeleo katika miundo mbinu kama barabara na maji safi pia ni muhimu kwa ustawi wa watu. Jamii yenye elimu, afya na mazingira mazuri inaweza kupiga hatua kubwa kimaendeleo.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mfanyabiashara mwenye mafanikio na kuanzisha kampuni itakayotoa ajira kwa vijana wengi. Napenda kuona watu wakipata fursa za kuboresha maisha yao kupitia kazi ninazoziunda. Pia natamani kusaidia jamii yangu kwa kujenga shule na kusaidia watoto wanaotoka katika familia maskini wapata elimu bora. Najua haitakuwa rahisi lakini nina imani kwamba kwa bidii nidhamu na uvumilivu ndoto yangu itatimia siku moja.

Mimi huwakaribisha wafanyakazi wapya kwa tabasamu na kuwasaidia kujisikia huru kazini. Ninawaonyesha maeneo muhimu kama ofisi, chumba cha mikutano na sehemu ya mapunziko. Pia, mimi huwajulisha kwa wafanyikazi wengine ili wajue wanapofanya kazi ni nani. Napenda kuwapa maelezo mafupi kuhusu utamaduni wa kampuni na jinsi kazi zinavyofanyika kila siku. Kwa kufanya hivyo, wanajisikia sehemu ya timu haraka na wanaanza kazi kwa ujasiri.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni kwa sababu ni sehemu tulivi na yenye hewa safi. Ninapokuwa msituni nahisi karibu na asili na napata nafasi ya kutafakari mambo mengi bila usumbufu. Napenda kusikiliza sauti za ndege na kuona mimea tofauti ambayo haipatikani mjini. Kutembea msituni pia ni njia mzuri ya kufanya mazoezi na kupunguza msongamano wa mawazo. Kila ninapopata nafasi napenda kuenda matembezi mafupi msituni ili kujiburudisha.

Nikiwa na familia yangu, ninapenda kutumia muda huo kufanya mambo yanayotuletea furaha pamoja. Mara nyingi tunapenda kupika chakula cha pamoja nyumbani hasaa siku za wikendi. Wakati mwingine, tunatazama filamu au michezo ya runinga tukiwa wote sebuleni.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani ambacho ni saa mkoloni niliyopewa na baba yangu, miaka michache iliyopita. Saa hio ina maana kubwa kwangu kwa sababu ilikuwa zawadi ya kumbukumbu baada ya kumaliza masoma yangu ya chuo kikuu. Kila ninapoiangalia, inanifanya nikumbuke juhudi nilizoeka na upendo wa familia yangu. Si thamani kwa pesa pekee, bali kwa hisia na historia ilio nayo. Kwa hiyo, naitunza vizuri sana kama ishara ya heshima na ukumbusho wa mafanikio yangu.

Mimi husherekea mwaka mpya kwa kutumia muda na familia yangu nyumbani. Tunapika chakula kitamu kama pilau na nyama choma. Kisha tunakaa pamoja tukizungumza kuhusu mafanikio ya mwaka uliopita. Wakati mwengine, tunawasha fataki usiku wa manane na kuimba nyimbo za furaha. Pia, napenda kuandika malengo mapya ya mwaka unaoanza ili nijipange vizuri. Ni wakati wa furaha matumaini na kushukuru mola kwa maisha mapya tunayoanza.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn, hasaa ni napotazama filamu au michezo ya runinga. Popcorn ni chakula chepesi na ni rahisi kula. Hasaa ukiwa na marafiki au familia. Napenda popcorn yenye chumvi kidogo na wakati mwingine huongeza siagi ili iwe na ladha zaidi. Pia, napenda popcorn tamu yenye sukari kidogo. Hasaa wakati wa sherehe au mapumziko. Ni chakula kinachonifanya nijisikia vizuri na kufurahia muda wangu wa kupumzika.

Mimi ulinda faraga yangu mtandaoni kwa kuhakikisha sitoi tarifa binafsi kama namba ya kitambulisho anwani au namba ya kadi za benki kwenye tovuti ni sizo zimini. Pia natumia nyuila zenye nguvu na tofauti kwa kaunti zangu zote. Mara kwa mara mimi ubadilisha nyuila na kueka udhibitisho watu wa mbili. Na pendelea pia kutumia mitandao salama na kuepuka kukubonyeza viungo visio julikana. Kwanjia hiyo naweza kutumia mitandao kwa usalama bila kuhatarisha taarifa zangu binafsi.

Kitu kinachonifuraisha sana ni kutumia muda na familia yangu na marafiki. Napenda tunapokaa pamoja tukizungumza, kucheka na kula chakula kizuri. Pia mimi ufuraia sana ni napofanikisha jambo nililolipanga kwa muda mrefu kama kumaliza kazi ngumu au kufikia lengo fulani binafsi. Mziki pia unipafraha kubwa, hasa ninaposikiliza nyimbo ninazozipenda. Kwa ujumla, furaha yangu utokana na amani ya moyo, upendo na watu ninao wajali.

Ndiyo, napenda sana kuimba hasaa ninapokuwa na muda wa kupumzika au ninapojisikia mwenye furaha. Kuimba hunisaidia kuondoa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Wakati mwingine, mimi huimba nyimbo za injili au nyimbo za mapenzi kulingana na hali ya moyo wangu. Pia napenda kuimba pamoja na marafiki zangu tunapokutana kwa sherehe au ibada. Ingawa mimi si muimbaji wa kitaalamu kuimba ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunipa amani na furaha.

Mimi hutumia takriban saa tatu hadi nne mtandaoni kila siku. Asubui mimi huangalia barua pepe na habari mpya. Kisha mchana mimi hutumia muda mfupi kwenye mtandao ya kijamii kama Whatsapp na TikTok. Wakati mwingine, mimi hutumia mtandao kwa kazi au kujifunza kupitia video na makala mbali mbali katika YouTube. Jioni napenda kutazama filamu au kusikiliza muziki mtandaoni kabla ya kulala. Ninajaribu kueka uwiano mzuri ili nisiutumie muda mwingi kupita kiasi mtandaoni.

Malengo yangu kwa kazi ni kuendelea kuboresha ujuzi wangu na kuongeza ufanisi katika majukumu ninayoyafanya kila siku. Napenda kujifunza mbinu, mpya ambazo zinaweza kusaidia kampuni kufikia malengo yake kwa haraka. Pia, nataka kuwa kiongozi bora ambaye anaweza kuhamasisha wengine kufanya kazi kwa bidii. Kwa muda mrefu, natamani kupanda ngazi ya kazi na kuchukua majukumu makubwa zaidi. Lengo langu kuu ni kutoa matokeo bora na kuwa na sehemu muhimu ya mafanikio ya kampuni.

Mimi napendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu kazi ya pamoja huleta mawazo mapya na kusaidia kutatua changamoto kwa urahisi. Ninapofanya kazi na timu. Kila mtu huleta ujuzi wake wa tofauti ambao hufanya matokeo kuwa bora zaidi. Pia napenda kujifunza kutoka kwa wenzangu na kuboresha uwezo wangu. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kufanya kazi peke yangu, ninapohitaji umakini mkubwa. Kwa ujumla, ninaamini ushirikiano huleta mafanikio makubwa zaidi kazini.

Ningependa kujifunza lugha ya kichina kwa sababu ni lugha inayozungumzia katika nchi nyingi duniani na inaonekana yenye mvuto sana. Pia ningependa kuwasiliana vizuri na watu wanaizungumza kichina bila kutegemea tafsiri. Kujua lugha hii kungefungua fursa nyingi za kazi na ushirikiano wa kimataifa. Napenda pia jinsi inavyosikika kwa upole na urahisi wake katika mazungumzo. Kwa hiyo, kujifunza kichina ni moja ya malengo yangu makubwa ya baadae.

Wakati ambapo kuna wasiwasi mdogo, napenda kuka mahali tulivu na kupumua kwa kina mara kadha ili kutuliza akili. Wakati mwingine, mimi husikiliza muziki wataratibu au nyimbo za injili ambazo hunipa amani. Pia napenda kuandika mawazo yangu kwenye daftari ili kuyaelewa vizuri na kuyapunguza kichwani. Niki hisi bado nina wasiwasi, mimi huongea na rafiki au mtu ni nae muamini kwa ushauri. Njia hizi hunisaidia kutulia na kurudisha utulivu wangu wa ndani.

Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea ni saa ya mkononi kutoka kwa rafiki yangu wa karibu, siku ya kuzaliwa kwangu. Ilikuwa zawadi ya kipekee kwa sababu alinichagulia kitu nilichokuwa nikitamani kwa muda mrefu. Kila ninapoiangalia, inanifanya nikumbuke urafiki wetu na upendo wake wa kweli. Zawadi hiyo si kwa dhamani yake tu bali kwa maana kubwa ilionayo moyoni mwangu. Ni kitu ninachokitunza kwa uangalifu hadi leo.

Mimi napendelea kutumia mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi kutumia na unatoa uhuru mkubwa wa kubadilisha mipangilio kulingana na maitaji yangu. Android inaprogramu nyingi bure na inafanya kazi vizuri na vifaa tofauti. Pia napenda jinsi inavyoruhusu kushurikisha faili kwa uhurahisi kupitia Bluetooth au Google Drive. Hata hivyo, napenda pia mfumo wa iOS, iyo ni iPhone kwa usalama wake, lakini Android ndio ninayo itumia zaidi kwa urahisi na unafuu wake.

Ndiyo, napenda sana kunywa maziwa kwa sababu niyenye lishe na usaidia kujenga mwili. Kila asubuhi napenda kunywa kikombe cha maziwa moto kabla ya kwenda kazini. Wakati mwingine, mimi hunywa maziwa baridi hasaa wakati wa joto ili kujipoza. Napenda pia kutumia maziwa kutengeneza chai, uji, au juisi ya matunda. Maziwa hunipa nguvu na kunifanya nijisikie vizuri siku nzima. Ndiyo maana nisehemu muhimu ya lishe yangu ya kila siku.

Kitu ninachokipenda kuhusu shirika langu ni jinsi linavyo dhamini wafanyikazi na kutoa mazingira mazuri ya kazi. Uongozi wetu unasikiliza maoni ya kila mtu na unahamasisha ushirikiano kati ya timu. Pia, napenda jinsi shirika linavyoweka kipaumbele kwa maendeleo ya wafanyikazi kupita mafunzo na semina. Kuna uwazi katika mawasiliano na kila mtu anahisi kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya kampuni. Hiyo ndio sababu najivunia kufanya kazi kule.

Mimi ni mtu wa kuhai kwa sababu napenda kupanga mambo yangu mapema ili kuepuka haraka au makosa. Kila ni napokuwa na miadi ya kazi muhimu, mimi huamka mapema na kujiandaa vizuri. Kuchelewa kuna nifanya nijisikie vibaya, kwa hiyo napendelea kuwa sehemu mapema hata dakika chache kabla ya muda uliopangwa. Hii imenisaidia sana kazini na katika maisha yangu ya kila siku. Kuwa mtu wakuhai ni tabia ni nayoidhamini sana.

Programu ninayotumia kila siku kwa simu ni Whatsapp na TikTok kwa sababu inanirahisishia mawasiliano na familia, marafiki na wenzangu kazini. Pia, mimi hutumia Telegram kwa mawasiliano ya kikazi na kushiriki mafali makubwa. Wakati wa mapumziko, napenda kutumia YouTube kutazama video za elimu na burudani. Pia natumia Gmail kwa kutuma na kupokea barua pepe. Programu hizi ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa mawasiliano na kujifunza.

Jioni yangu kawaida huanza baada ya kurudi nyumbani kutoka kazini. Kwanza, napenda kuoga ilikuondoa uchovu wa siku nzima. Baada ya hapo, mimi hula chakula chajioni na kutumia muda kidogo na familia yangu tukizungumza kuhusu siku yetu. Wakati mwingine, mimi utazama abari au filamu fupi kabla ya kulala. Kabla sijalala, napenda kuandika mambo muhimu ya kesho na kisha kusoma kitabu kwa daika chache ili kutuliza akili.

Mimi napenda michezo yote miwili, kucheza na kutazama. Napenda kucheza mpira wa miguu na marafiki zangu wakati wa wikendi kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, napenda kutazama mechi kubwa za ligi kama Premier League na Champions League, hasa timu ninaipenda. Wakati mwingine, mimi hutazama michezo mengine kama riadha na mpira wa kikapu. Michezo inanifurahisha na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye furaha moyoni.

Mimi napenda kununua vitu kwenye maduka makubwa kwa sababu vina bidhaa nyingi tofauti na huduma yao huwa bora. Napenda pia kununua mtandaoni kupitia tovuti kama Jumia ama Kilimall kwa sababu ni rahisi na naweza kulinganisha bei kabla ya kufanya uamuzi. Wakati mwingine, mimi hununua bidhaa sokoni haswa za chakula kwa sababu ni safi na bei ni nafuu. Inategemea aina ya kitu ninachotaka. Lakini napenda sehemu zilizo na huduma nzuri na bidhaa za ubora.

Mimi napenda kula kwenye mikahawa midogo yenye chakula cha asili kwa sababu hua kitamu na bei yake ni nafuu. Napenda sana sehemu zinazopika wali wanazi, samaki wakukaanga na mboga za majani. Wakati mwingine, mimi huenda kwenye mkahawa wa kisasa nikitaka kujaribu vyakula vipya tofauti kama pizza au baga. Pia napenda sehemu tulivu zenye mziki wa taratibu na huduma nzuri. Kula nje unipa nafasi ya kupumzika na kufurahiya chakula kizuri tofauti.

Mnyama ni ninayempenda na ningependa kumfuga ni mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni mtiifu, mwenye akili na rafiki mzuri wa binadamu. Ningependa kuwa na mbwa waina ya German Shepherd kwa sababu ni mlinzi mzuri na anaonekana mwenye nguvu. Ningemlisha vizuri, kumuogesha mara kwa mara na kumtembeza kila siku iliabaki mwenye afya mzuri. Kwa kweli, ningefurahia. Sana kuwa na mbwa sehemu ya familia yangu.

Ndiyo, napenda sana muziki wa jadi kwa sababu unaonyeshe utamaduni na historia ya jamii yetu. Napenda jinsi unavotumia ala za asili kama ngoma, zeze na filimbi ambazo hutua sauti ya kipekee. Muziki wa jadi hunikumbusha asili yangu na hunitulizia akili ninaposikiliza. Pia napenda nyimbo za jadi zinazofundisha maadili na umoja wa kijamii. Muziki huu ni sehemu muhimu ya utambulisho wetu kama waAfrika.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayochanganya mazoezi na burudani. Ninapopanda mlima napata nafasi ya kuona mandhari mazuri kama miti, mawe na wanyama wa porini. Pia, inasaidia kujenga nguvu za mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine, mimi huenda na marafiki ili kufanya uzoefu uwe wa kufurahisha zaidi. Kupanda mlima hunipa amani ya akili na kunifanya nijisikie karibu na asili.

Mimi upanga kazi zangu kwa kuandika orodha ya mambo ninayotakiwa kufanya kila asubuhi. Napanga majukumu yangu kulingana na umuhimu na muda unaoitaijika kukamilisha. Kazi ngumu zaidi huanza mapema wakati akili yangu bado iko safi. Pia, mimi hutumia kalenda na vikumbusho kwenye simu yangu ili nisisahau mambo muhimu. Kwa njia hii, mimi uweza kufanya kazi kwa mpangilio mzuri na kuwakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati uliofaa.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka kuliko kuenda dukani. Napenda kutumia tovuti kama jumia na kilimall kwa sababu zina bidhaa nyingi na bei yao nzuri. Pia, ninaweza kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya uamuzi. Wakati mwingine, napenda kununua nguo vifaa vya nyumbani au vifaa vya teknolojia. Ununuzi mtaondi unanirahisishia maisha na kuniokoa muda mwingi.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu napenda kujitegemea na kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi yangu. Ningependa kufungua biyashara ya kuuza bidhaa za mtandaoni kama vifaa vya teknolojia au vifaa vya nyumbani. Biashara hii inahitaji ubunifu na kujituma. Lakini ninai amini kwa mipango mizuri inaweza kufanikiwa. Pia ningependa kutoa ajira kwa vijana wengine kupitia biashara hiyo. Kuanzisha biashara yangu ni ndoto ambayo ninapanga kutimiza hivi karibuni.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Napenda kuona rangi hii kwenye anga safi au bahari kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia napenda kuvaa nguo za blue kwa sababu zinaonekana safi na zenye heshima. Nyumbani kwangu, nimepaka baadhi ya kuta kwa rangi ya blue nyepesi ili kuleta utulivu. Rangi hii inanifanya nipumzike na kufurahia mazingira yangu kila siku.

Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha ujumbe ninaotoa unaeleweka vizuri na unafika kwa wakati. Napenda kutumia lugha rahisi na yenye heshimu ili kuepuka kutoelewana. Pia, mi hujitahidi kusikiliza kwa makini mawazo ya wengine kabla ya kujibu. Ninapokuwa na taarifa muhimu mimi, hupendelea kuziwasilisha kwa uwazi kupitia barua pepe au mikutano. Mawasiliano mazuri ni msingi wa ushirikiano na mafanikio mengi kazini.

Ndio, napenda sana kucheza na watoto kwa sababu wanafuraha ya asili na hufanya mazingira kuwa ya kupendeza. Wa wakati ninapocheza na watoto, nahisi kama narud utototoni na kusahau mawazo ya kazi au maisha. Napenda michezo kama kurusha mpira, kujenga vitu vidogo, au kucheza michezo ya kufikiri. Pia, napenda kuona wakicheka na kufurahia muda wao. Kucheza na watoto hunifundisha uvumilivu, upendo na umuhimu wakuwa na moyo mkunjufu na wenye furaha tele.

Kutoka dirishani mwangu, ninaona mandari tulivu yenye miti ya kijani na nyumba chache za jirani. Asubuhi, napenda kuona ndege wakiruka na kusikia sauti zao za kupendeza. Wakati wajioni, machweo, jua huonekana vizuri sana na anga ubadilika rangi kuwa ya machungwa. Wakati wamvua, mazingira yote huonekana safi na yenye hewa nzuri. Mandhari hii hunifanya ni jisikie mtulivu na kufurahia muda wangu nyumbani.

Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kwa kuandika majukumu yote muhimu siku ya jumapili jioni. Napanga kazi kulingana na kipaumbele nikianza na zile zinazohitaji muda na umakini zaidi. Kila siku asubuhi, mimi huangalia orodha yangu ili kuhakikisha niko kwenye mpangilio sahihi. Pia, mimi huwacha muda wa kushughulikia mambo ya dharura yanayoweza kutokea. Mwisho wa wiki, mimi hupitia kazi zilizomiliki na kupanga malengo mapya kwa wiki inayofuata.

Mtu aliyenifundisha janmo muhimu ni mama yangu. Alinifundisha umuhimu wa kufanyakazi kwa bidii na kuwa mwaminifu na heshima kwa watu wote. Alikuwa akiniambia kila siku kwamba mafanikio hayaji kwa urahisi, bali kwa uvumilivu na kujituma. Mafunzo yake yamenisaidia sana katika maisha yangu ya sasa. Hasaa kazini na katika uhusiano na familia na watu ingine. Kila ninapokumbuka maneno yake yameniwezesha kufanya mamuuzi sahihi na kuendelea mbele.

Mara nyingi wikendi mimi hupenda kutumia muda wangu kupumzika baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Asubuhi, mimi huamka mapema kufanya usafi wa nyumba na kufua nguo. Baada ya hayo, mimi napenda kutembelea marafiki zangu au familia yangu kwa mazungumzo na chakula cha pamoja. Wakati mwingine, mimi hutazama filamu au kusikiliza muziki nyumbani ili kupumzika. Jumapili mimi huenda kanisani kisha kutumia muda wangu kupanga mambo ya wiki inayofuata.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupenda kula chakula chepesi kama wali au matunda ili kupata nguvu kwa kazi ya mchana. Baada ya kula, mimi napenda kutembea kidogo au kusikiliza muziki wa taratibu ili kupumzisha akili. Wakati mwingine, mimi hutumia muda huo kuzungumza na wenzangu kuhusu mambo ya kawaida. Kama siasa, nikihisi uchovu napenda kukaa kimya kwa dakika chache, kabla ya kurudi kazini. Mapumziko ya mchana hunisaidia kurudisha nguvu na kuendelea kufanya kazi vizuri.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio hasa asubuhi kabla ya kuanza kazi. Napenda vipindi vya habari kwa sababu vinasaidia kujua matukio mapya yanaendelea nchini na mwote duniani. Pia, napenda kusikiliza mziki na mahojiano ya watu maarufu kwenye redio. Wakati mwingine, mimi husikiza redio jioni wakati nikiwa nyumbani ili kupumzika. Redio ni njia nzuri ya kupata habari na burudani bila kutumia muda mwingi.

Mimi napendelea kuvaa suruali kwa sababu ni rahisi kusonga na inafaa kwa shughuli nyingi za kila siku. Suruali inanifanya nijisikie huru na ninaweza kuivaa kazini au wakati wowote. Hata hivyo, suruali ndiyo ninayoipenda kwa sababu mi ni kijana. Siwezi kavaa sketi.